Hali gani ya hewa unayoipenda hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya kiangazi hali ya kiangazi ni mzuri kuliko zote naipenda kwa sababu ikifika wakati wa kiangazi naweza kunywa juisi wenye barafu na pia kuogelea kwenye barafu kwenye majini.

Rangi yako ya kupendeza ni ipi rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya kijano naipenda rangi ya kijano mno kila maha kila pahali naendapo na kikiona rangi hichocha kijano. Rangi hiyo mara mingi ni iko kwa mimea na pia majumba zinazo jengwa.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani mi napenda kuvaa kofia juu yenye kusimama na pia napenda kuvaa shati na pia kuongezea tishati juu kama tunavyoita swagi pia hupenda kuvalia longi mrefu na pia viatu nyeupe hunifurahisha mno.

Unaweka neno siri salama vipi naweka neno siri salama kwa kutoambia yoyote. Na kwa kujifunza kunyamaza. Siri ni jambo la mtu mmoja au wawili kama imezidia mno.

Kipawa gani una. Kipawa yenye sina. Ni kipawa cha uimbaji. Uimbaji ni kipawa chenye sina kabisa. Ilihali ninge itamani kuweza kuimba. Kwa hivyo.

Mwezi gani wa mwaka unayo ipenda zaidi? Mwezi ya mwaka ninayo ipenda zaidi. Ni mwezi wa chrismasi. Mwezi wa chrismasi ni mwezi wa kufraisha na pia kusherekea kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Na ipenda mwezi huo sano.

Nini inachokufanya ucheke. Kile kinachonifanya nicheke ni kuona video fupi fupi kwa kutumia app inayojulikana kama tiktok TikTok ni app yenye video fupi fupi na pia yenye kufurahisha mno TikTok hunifurahisha kila wakati nikiweka video fupi fupi kutazama.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai. Naipenda kuiteremsha na mkate. Mkate pia ni mzuri. Ikiteremshwa na chai.

Je, unapenda hadithi za ajabu? Naam napenda hadithi za ajabu mno ipo siku nilisikia hadithi ya ajabu mpaka nikawa na mshtuko zaidi.

Aina ya keki ninayoipenda ni aina ya Vanilla Chocolate Vanilla Chocolate ni keki ambayo ina ladha na pia harufu ya kuvutia mno.

Unapenda mfumo gani wa simu mie napenda mfumo wa samsung samsung ni simu yenye hali ya juu na pia yenye kamera ya kuvutia zaidi. Pia inashukuliwa kuwa nambari moja kwa kamera na pia ni nzuri naipenda samsung sana. Kwa hivyo.

Unafanya nini kushirikiana na timu. Mie huenda kubeti kwa michezo. Kubeti ni aina ya kuekelea pesa. Na kusema timu fulani itaweza kushinda. Na wakati timu hiyo itashinda utapata kiwango chako au chingi zaidi cha pesa na pia kiwango uki ukishindwa utakosa utapata kitu ng'o.

Je unapenda kuzungumuza kuhusu siasa? Mie sipendi kuzungumuza kuhusu siasa. Siasa inaweza kukosanisha watu. Kwa haraka sana kwa sababu kile unachopinga na mi napingua. Lina tofauti sana na pia linakosanisha watu kwa urahisi.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri. Mie nimesafiri mahali pazuri. Pahali patatu. Pa kwanza palikuwa eldoret Eldoret ni pahali palipo na utulivu wa anga na pia kuna masherehe nyingi zaidi. Pia nimekua umombasani Mombasani ni pahali penye upepo kwingi na ustarehe kwa wingi. Pia nimekua kisumu Kisumu ni pahali penye samaki. Na wasichana warembo zaidi. Napenda kutembea mno.

Unafanya mazoezi asubui hau jioni. Mie ufanya mazoezi kila asubui na jioni. Mazoezi ya kukimbia mazoezi ya kukimbia hiyo ni saidia kufungua mafua na pia homa.

Unapenda kuenda madukani lini? Napenda kuenda madukani jumamosi. Kile kinafanya nipende kuenda jumamosi. Kuna rafiki yangu hunipeleka mahali tuna tunala viazi vitamu. Viazi hivo vitamu ni hupenda kuikula na rafiki yangu sana. Ndivyo mi huenda jumamosi.

Unanyolewa. Nywele yako mara ngapi? Mie, kila wiki mbili. Ninahakikisha nimeweza kunyoa nywele yangu. Ikiwa kubwa sana, inakuwa yenye kusumbua na kukaa vibaya.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Mimi ni mtu wa kuamka mapema mno. Mie huamka saa moja kasoro. Hukua nishaamka na kujitayarisha kwenda kazini. Mimi hufika kazini saa mbili na unusu. Na pia hutoka kazi jioni saa kumi na moja unusu. Hapo ndipo mimi huwacha kazi jioni.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda. Mie hupenda kinywaji cha juisi. Juisi la maembe ni kinywaji kitamu kikiwa cha baridi. Kina ladha tamu na pia harufu wenye kuvutia mno.

Kujionea video kama vile movie ni sharti tukae na popcorn tukila. Pole pole na kistarabu.